Kumbu kumbu nzuri za shule ni jinsi tulivyokuwa twacheza tukiwa watoto, jinsi tulivyokuwa marafiki na wenzangu, jinsi tulivyokuwa tunatangamana tu kuenda shuleni pamoja, tukimaliza masaa ya shule tunaenda nyumbani pamoja, tukifunga shule twaenda twacheza michezo yote ya utotuoni pamoja. Kwa hivyo hizo ni kumbu kumbu nzuri nilizokuwa nazo za shule.

Naezasema kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuwa umefunguka we mwenyewe. Unapata bila kuogopa kitu na mahali usipopajua, inabidi uulize mwenzako ambaye ana uzoefu kwa hiyo nyathfa ambayo ana fanya. Kwa hivo hiyo ni kitu moja ya kipaumbele kazini kwa ajili ya mawasiliano.

Napendelea sana mahali ambapo pana kimya kuliko mahali ambapo pana kelele. Hii ni kwa sababu pakiwa na kimya unapata unaweza fanya kazi yako vizuri na inapunguza makosa ambayo ungeweza kuyafanya. Lakini pakiwa na kelele mingi unapata ni rahisi sana kufanya makosa na hutafanya kazi kwa ustadi ambao ufaao.

Naezasema napendelea chakula chenye ladha tamu, chakula ambacho si kichungu au si kikali. Mfano ni kwamba tuseme pilau ama wali na nyama ilio kaangwa vizuri. Kwa hivyo naezasema napendelea chakula chenye ladha tamu ambacho si kikali, hii tu ndio chakula ambacho napendelea.

Naweza sema napenda kuamka kabla jua haijachomoka. Na pia sipendi kulala mapema sana. Muda wa kulala ni kuanza saa nne, saa tano ama saa sita. Kulingana na vibarua zenye niko nazo au ratiba ya kila siku. Kwa hivyo naeza sema sipendelei kuamka saa yenye jua imeshachomoza sana. Kwa hivyo naamka mapema kidogo. Asante.

Siwezi sema kwamba napenda kukimbia sana. Kwa hivyo ndio nakimbia lakini siwezi sema kwamba napenda kukimbia sana. Kukimbia nilikuwa nakimbia nikiwa shule ya msingi venye nilienda sekondari pia nilikuwa nakimbia. Lakini kuanza chuo kikuu, hadi sahii kufanya kazi. Siwezi sema nashiriki micheze yote ambayo na mbio za kukimbia.

Kujiandaa kwa mkutano, kitu ya kwanza unasoma ratiba, unajua mkutano utaanza saa ngapi, aliyekualika ni nani, una wadhifa gani kwenye huu mkutano, na utakuwa unaanza saa ngapi mkutano wenyewe, na utakuwa unaongea saa ngapi na kama nani. Kwa hivyo ukishajua hizo ratiba yote ya mkutano, unajianda vilivyo, unapiga nguo pasi, unaoga, unakuwa msafi, unafuata masaa.

La hasha, sipendi sana mziki wajadi. Najua mziki wajadi ulikuwa una ashiria sana sana. Nyimbo za kiasili na za kitamaduni. Na hizo nyimbo zinatumika sana wakati kuna sherehe za kimila. Ama wakati kuna ibada na ya za imani. Kwa hivyo mi sipendi mziki wajadi. Mziki naopenda ni wa kisasa. Mziki kama vile bongo. Mziki kama hipop na reggae.

Ndiyo, nimewahi kulima, hata huu msimu nimepanda mahindi, nimepanda marahagwe na nimepanda ndengu. Kwa hivyo, mimi ni mkulima, na nimelima kwa miaka kama saba sasa, na nina shamba la hektari kama tano. Kwa hivyo, ndiyo, nimewahi kulima.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Hii ni kwa sababu ukijaribu vyakula vipya, pia wapata kujua venye vyakula pia vyaonja, pia vyakuonesha kwamba kuna vitu vingi ambavyo hukuwa unavijua, na unavitambua. Na pia inareta usikuwa umezoea kitu kimoja kwenye maisha. Kwa hivyo, nasemakwema ni ukweli na zapenda kujaribu vyakula vipya.

Kuhusu kazi au masomo yangu naeza sema nimesomea masomo ya manunuzi uu kwa kimombo, procurement. Haya niliasomea kwenye chuo kikuu cha Nairobi. Shule inayoitwa University of Nairobi. Na baada ya kusomea hiyo niliweza kufanikiwa kupata kazi. Kwenye shirika linalo itwa kitui county government. Na nilichokipenda sana kuhusu hii kazi ni kazi ambayo mtu na anaezajijenga sana kimaisha. Na kazi ya nyewe pia na changamoto zake, na changamoto saa ingine unapata kulingana na bajeti mliokuwa nayo ya kununua vitu, bajeti ya hiyo mwaka unapata haitoshi. Katika mambo ni ngependa kubadilisha kwenye kwenye hii kazi au masomo yangu na dhani ni utaratibu wa venye mambo inafanywa na kuwakikisha kwamba bajeti ya kila mwaka inafanywa kwa wakati ufaao.

Mafanikio yangu binafsi nayodhamini kazini ni kueza kuwa unatambulika kwa uodari wa kazi ambayo unayofanya aah si lazima upatiwe zawadi yoyote kazini ama ukue we ndo uliongoza huo mwaka. Lakini ukifanya kazi yako unapata majukumu uliopewa unayamaliza kwa muda ufaao. Naweza sema iyo ni mafanikio binafsi ninayo yadhamini nikiwa kazini.

Kuhusu njia ninazo zitumia kupumzika. Naeza sema kwamba hili kuweza kutulia mara zingine naeka mziki ambao unawo sauti ya kichini ama naeka mziki wa ina ya blues. Blues ya nisaidia sana kuweza kupumzika. Pia kwenye mazoezi ambayo nayafanya ili kupumzika naeza sema naezapenda sana ile ya kukimbia kidogo ama yanayoitwa kwa kimombo treadmill na yoga kidogo. Alafu pia wakati ambapo nafanya kupumzika wakati mwingi, unapata sipendi kelele. Na kwa kupumzika pia, napenda kupumzika kwa kabla ya kupumzika mazoezi nayofanya ile kidogo ya kupumzika ni ikienda sana lisali moja peke yake. Na baada ya kufanya mazoezi ya kupumzika na oga, alafu napumzika. Najiisi vyema baada ya kupumzika.

Naweza sema, kitu nachofanya kila jioni kabla ya kulala, kitu ya kwanza naomba. Mimi ni mtu ambaye napenda kuweka maombi mbele. Na mcha mungu sana kwa hivyo kitu ya kwanza naomba. Kitu cha pili ambacho nafanya baada ya kuomba ndio nipate usingizi. Napenda sana kuingia kwenye simu na kuona video ambazo labda sijapata muda wa kuziona kwenye hiyo siku.

Naweza sema kazi za dharura hazina mpangilio wowote wa kuzishughulikia. Nazishugulikia kulingana na mahali zinanipata. Kama nilikua nimelala, na amka tu, na oga macho, na nawa macho, na naondoka. Kama nilikua mahali nilikua, najaribu kumaliza shughuli nilikuwa nayo ama naiacha. Alafu nakimbia sana kwenye hizo kazi za dharura. Kwa hivo hivyo ndio venye nashughulikia hizo kazi za dharura.

Mafunzo kazini ambayo yamenisaidia zaidi naeza sema mafunzo ya kukua mtulivu, mafunzo ya kuweza kuwa unajua kazi yako iliokuleta huko, mafunzo ya kukua mtiifu. Na pia imenifunza kwamba kama kuna jambo ambalo umepewa na hulijui vizuri, usiweke umang'aa. Jaribu tu, unyenyeke, uulize ambae nalijua zaidi na itakusaidia sana kwa kazi ambayo unafanya.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo ya kutisha ni nakumbuka wakati mmoja nikiwa umri huu wa huku miaka saba nane. Kuna siku nilikuwa na nimetoka dukani, nilichelewa na giza likaingia. Na nikitembea, nikielekea nyumbani, niliweza kukimbizwa na mbwa. Kwa hivyo hiyo ndiyo kumbu kumbu na ambayo na kumbuka ilikuwa ya kutisha zaidi.

Filamu ambazo ni nazozipenda, naweza sema napenda filamu za aina ya action ama pia filamu za aina ya vita, pia napenda filamu ambazo ni za aina ya mapenzi, pia nazapenda filamu ambazo ni za vichekesho, ama vile kimombo wanawaziita komedi, kwa hivyo hizo ndiyo filamu ambazo ni nazozipenda.

Nafanya marafiki wapya vipi? Naezasema kwenye njia katha wakatha kama ukiwa kazini, unapoenda kwenye mafundisho zaidi, mnapambana huko kwenye kwenye mulienda mbali, kama mnaenda sehemu mbali mbali, na mnapatana na watu wa mashirika mbali mbali, kwa hivo hapo unafanya marafiki wapya, juu mnafanya kazi moja lakini mashirika mbali. Hingine pia ni kwenye mitandao, mitandao pia unaeza kupata marafiki wapya.

Ndio, mimi napenda kucheza na watoto na amini watoto ni baraka na pia ukicheza na watoto unapata sababu wako na nguvu mingi kukushinda unapata unaweza kuchangamka pia kwa hivyo hiyo siku inaenda vizuri na watoto pia wana kuchangamusha kimwili na kiakili kwa hivyo ndio nawezasema napenda kucheza na watoto.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, nasema kuwepo kwa sheria na kanuni ambazo kila mtu anazifuata kukua na maadili ya kazi ambayo watu wanaheshimiana. Na kila mtu kujua mkondo wake na kazi alizopewa, ndio upate hakuna mahali ambapo watu wanatangamana kwa njia isio sahihi.

Computer naitumia kwa kutafuta kazi ama kufanya kazi ambazo ninazopewa za kidigitali. Kwa hivyo hiyo ndio natumia computer sana zaidi. La pili ninalotumia computer nalo ni napenda sana kucheza michezo ya computer ambazo zinaitwa video games. Kwa hivo kwa kufanya kazi la kwanza la pili za kucheza michezo ya computer.

Kwa kawaida, naeza sema nalala kwa masaa saba ama nane. Ingawaje kulingana na siku ilivyo na ratiba. Unaeza pata siku zingine, nimelala nikiwa nimechelewa sana. Na kwa hivyo, ukijumuisha masaa ambayo, nimeweza kulala kwa hiyo siku. Kuwapata hajatimia masaa nane. Ni masaa kama sita hivi ama tano. Kwa hivyo, lakini kwa siku ya kawaida, nalala masaa kama nane.

Ninaeza sema nilizaliwa pande za magharibi mwa Kenya, mahali panapo itwa homa Bay. Nizaliwa mwaka wa elfu moja, miakenda, tisaini na moja. Na naezasema, vitu nilivyoshiriki huko vya kuvutia ni kupanda meli. Huko kuna mahali kuna ufuo wa bahari, kwa hivyo nilikuwa napenda sana kusafiri kwa hali ya kupanda meli. Mambo mazuri nayakumbuka huko ya utotoni ni kwamba nilikuwa napenda sana kuendesha baisikeli na kushindana na watoto wenzangu. Na uo mji ulikuwa maaalum kwa kuwa ulikuwa muji ambao ulikuwa umendelea. Ulikuwa na mahali kwingi kwa kuvutia, kwa kuona meli, mahali kwa chakula na mahali kwa kukunywa vinywaji vilivyo vitamo. Na sana za sikuitaji sana kurudi pale wakati wa shule zimefungwa kama msimu wa krismasi ili tu kupatembelea.

Mji ambao ninge penda kutembelea duniani ni mji unaoitwa Venice. Mji wa Venice uko upande wa Italiano na huko nibara la Europa. Naeza penda mji wa Venice kwa kuwa lina mandhari njema, likaribu na ufuo wa bahari, niweze kupanda boti. Kwa hivyo naezasema ninge penda sana kutembelea mji wa Venice na pia kujaribu vyakula vyao.

Chakula cha kigeni ambacho nimewayi kujaribu ni chakula kinachoitwa pizza. Pizza ni chakula ambacho cha kigeni kili gumbuliwa pande za kifaransa na kiitaliano. Kwa hivyo naweza sema nimejaribu pizza kwa aina ya awayan na ingine kwa jina la deluxe. Kwa hivyo hiyo ndio chakula cha kigeni ambacho nimewayi kujaribu.

Naezasema kwamba nakunywa maji mara kama nne ama tano kwa siku. Nakuanga nimejiwekea nikiwezekana nikunywe lita moja na nusu kwa siku. Ingawaje mara mingi nikiwa safari ama kazini. Unapata sifikishi lakini najaribu sana ikipungua nikunywe maji mara kama tatu. Kila mara nikunywa kikombe kama vikombe viwili. Kwa ivo naezasema nakunywa maji mara kama tatu, adi tano kwa siku.

A ndiyo, nimawayi kutembelea ziwa na pia nimawayi kutembelea mto. Kwanza tuanze na mto, mahali na ambapo naishi, ambapo ni mtaa waitwa Kitui, kuna mto uliupo waitwa mto tia, kwa hivo nimewayi kutembelea huwo mto. Kama ni ziwa pia nimeshawai kutembelea ziwa Victoria ambalo liko sehemu ya mji unaoitwa Kisumu. Nimeweza kutembea Kisumu Maratatu na nimeweza kutembelea ziwa Victoria.

Simu yangu naitumia kwa kufanya vitu nyingi. Na zama kwa muda ambao na ushiriki kutumia simu yangu ni kama kutoka asubuhi, hadi kitu kama saa nne ya usiku. Hiyo ndio muda ambao natumia simu. Natumia simu kwa kitu ya kwanza natumia kitu utafiti ama research. Napenda kuingia kwa Google. Iyo ni kutafuta majibu ya kazi ambazo nazofanya ambazo sizielewi. Pia nikiwa nimeboeka pia, napenda kucheza michezo kwenye simu. Pia naeza kumbuka simu yangu ya kwanza niliupata mwaka wa elfu mbili na elfu mbili na tisa. Mwaka wa elfu mbili na tisa. Ndipo nilipata simu ya kwanza ya ina Motorola. Iyo ndo simu ya kwanza na iyo sana nilikuwa nimaliza kidato cha nne. Simu yangu imenisaidia kimaisha kwa kuwa kuweza naweza wasiliana na watu ambao walio mbali kama wazazi wangu. Pia familia na maisha ya kila siku kwa siku. Na nahisi kwamba muda mzuri wakuzima simu ni wakati huu labda wakulala ili upumzike wakati wa saa tano za usiku.

Kampuni ya kiteknolojia ambayo mimi binafsi ninayoiamini zaidi tunaeza sema ni kampuni ya Samsung Samsung nimetambua sana. Naiamini kwa kuwa vifaa zote ambazo wametengeneza na zika kuja kulingana kwanzia kutoka kwa simu kuenda hadi kwa kompyuta kuenda hadi kwa televisheni hadi michezo ya kompyuta pia na video. Naamini sana kampuni ya Samsung.

Katia kupenda suruwali au sketi. Nazasema napenda sana napenda suruwali. Hata simambo na sana. Ini kwa sababu mimi ni mwanaume na kwa wakika sivali yangi sketi. Sketi zinavaliwa na wanawake. Ingawaje kuna wanaume wanavalia sketi inchi za Europa kama inchi ya Scotland. Lakini huku Afrika wanaume wanavalia suruwali. Kwa hivo napenda kuvalia suruwali.

Mahali ya mbapo natazama video mtandaoni ni sana sana kuna mahali kwingi kama Instagram lakini acha nianze na mahali natazama sana. Tuanze na YouTube. YouTube ndio mtandao ndio mahali ambapo natazama sana video sana aswa za mziki. Baada ya YouTube napenda kutazama kwa Instagram na pia napenda kutazama kwa TikTok.

Kuhusu utaratibu wangu wa kunywa kahawa au chai, nawezasema sana napenda kunywa kahawa. Na kahawa yangu napenda ikuwe meandaliwa kwa kuwekwa maziwa, kikombe kimoja kwa maziwa na kuwekwa sukari vijiko viwili. Pia napenda ikikuja ikiwa na mandazi ama maamri. Na pia napenda ku ikunywa nikiwa sebuleni na naisi vyema sana nikinywa kahawa yangu na ninapoikosa na nahisi siko sawa.

Kati ya kuandika kwa mkono, kompyuta, napendelea sana kuandika na kompyuta. Kuandika na mkono kwa kutumia kalamu ya wino, naona yachokesha sana kuliko kushinda nikiandika na kompyuta. Kwa hivo mi nzasema kuandika na kompyuta ni raisi, pia unaona makosa ambao unafanya waezafuta kwa haraka. Kwa hivyo, kuandika kwa kompyuta, ni jambo ambalo linaraisia kazi na ndio naona liko na haraka.

Kipindi cha televisheni ambacho nina chokipenda zaidi ni kipindi kinachoitwa roga roga ambacho chaja kwa televisheni inayoitwa Citizen TV. Kinakuja mwendo wa saa nane, adi saa kumi, kila ijumaa, hadi ijumamosi. Kwa hivyo hicho ndio kipindi ambacho na chokipenda zaidi.

Naeza sema ndiyo napenda kucheza ngoma, ingawaje si ile sana, kama wikendi wakati niko kwenye starehe zangu, kwa vileo nananywa na marafiki na tunajiburudisha, na mziki ukipigwa nasikia ile hamu ya kuenda kucheza cheza na naamuka na nacheza kidogo. Kwa hivyo nazasema napenda kucheza ngoma hila, inategemea ni kwa wakati gani na si kila saa.

Jinsi ya kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao, ya kwanza ni kuwa na uhamasisho kwamba mitandao lazima ikuwe na vitisho mbalimbali na ukuwe umehamasishwa kuhusu vitisho vya mtandao. Unapata mara mingi, unajaribu unalenga tu. Usishinde ukifuatilia kila jambo ambalo vitisho zinazokuja kwako. Cha pili kama vitisho zimezidi, waweza pia kuripoti kwenye kituo cha polisi.

Timu ninayopenda yangu ya mpira wa mguu ni timu kwa jina ya Arsenal. Hii timu nilianza kuipenda tangu nikiwa shule ya upili, mwaka wa pili. Ndiyo nilianza kufuata timu ya Arsenal. Nakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yangu ni mwaka wa elfu mbili na kumi ambapo walikuwa wakicheza na timu inayoitwa Manchester United. Ambapo iliweza kufungwa bao nane. Hiyo ndio siku ambayo sikuweza kusahau. Mchezaji ambaye ninayempenda sana kwa hiyo timu ya Arsenali ni mchezaji anayeitwa Bukayo Saka. Mwingine anaitwa Declan Rice. Na nahisi vyema sana ambapo timu yangu inaposhinda.

Vitu ambazo napenda kununuwa zaidi, napenda kununuwa vifaa vya kielektroniki, vifaa vya stima, na vitu kama kompyuter, vifaa vikode tu vya kielektroniki, na pia napenda kununuwa nguo haswa suruwali na tishati zangu na nguo zandani.

Naezasema nimeshawai kujifunza kupiga gitaa kitambo, lakini nikiwa mtoto kwa ujana wangu, lakini kutoka nianze kukua mkubwa, sijaweza kucheza gitaa na. Naezasema kwa huu wakati ambao nilikuwa najifunza gitaa, nilikuwa naona ikiwa ngumu, kwa hivo sikuweza kupata kuendelea sana katika kujifunzaji wangu wa gitaa.

Mchezo ambao naupenda kucheza sana ni mchezo unaoitwa Raga. Raga ni mchezo ambao unachezwa na watu saba kila upande na kuna aina ya pili ambao unachezwa na watu kumi na tano kila upande. Kwa hivyo unapenda kucheza nikiwa nambari saba na mchezo wenyewe ni mchezo wa Raga.

Sasa sidhani kuna chombo ambacho napenda kupiga cha mziki, ingawaje nishawai jaribu kucheza gitaa nikiwa mdogo, si mdogo vile, nikiwa hapa secondary, na nikaona niliona ikiwa na ugumu kidogo kwa hivyo siku pendelewa kwa hivyo lakini kwa sasa hakuna chombo cha mziki ambacho napenda kupiga.

Mwalimu ambaye namkumbuka sana nikiwa shule, ni mwalimu alikuwa anatufunza somo la hesabu. Alikuwa anaitwa mwalimu Maingi. Mwalimu Maingi alikuwa mwalimu wa kiume na alikuwa atufunza hesabu tukiwa shule ya sekondari kidato cha pili. So uhondo mwalimu ambaye namkumbuka zaidi.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Picha, nazopenda kupiga ni picha za kisasa, nikitumia mfumo wa kisasa kama simu. Simu, waeza piga picha ukitumia simu. Pia picha naeza piga nikitumia kamera ya kidigitali, ambazo zinanunuliwa kwenye maduka. Lakini sana sana natumia simu.

Nafanya nini usiku kabla ya kulala? Kitu cha kwanza nafanya usiku kabla ya kulala ni kuomba. Mimi ni mtu mcha Mungu sana kwa hivyo lazima niombe usiku kabla sijalala. Chapili kabla usingizi hujaja pia naingia kwenye mtandao. Nachukua simu yangu naingia kwenye mtandao kuangalia matukio ya siku. Na vyenye mambo ya dunia yanavyo endelea.

Somo gani la sayansi nalolipenda. Naezasema biolojia. Nikiwa shule nilipenda sana biolojia kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza. Mwalimu aliyekuwa anatufunza biolojia. Alikuwa mwalimu mcheshi na alikuwa anatufunza vyema. La pili, biolojia nilikuwa nasikia tu kulingana na venye tunafunzwa. Ilikuwa somo ambalo lilikuwa tamu. Kwa ivo nilipenda sana biolojia.

Nje ya nyumbani napenda kula kwenye, hoteli ama mikahawa. Ingawa si mara nyingi nala nje, lakini nikiwa na nafasi kama nikiwa kazini. Tumepata muda kidogo wa kuenda mahali mbali, mahali nyumba iko mbali na naenda naagiza chakula kutoka kwa mikahawa ama kwenye hoteli.